Simu yangu mimi hutumia kuongea na watu, hutumia kwa mtandao, kuangalia chenye kinaendelea dunia mimi hutumia simu kuangalia saa mimi hutumia simu kuangalia saa kuangalia mtandao chenye kinaendelea njiani mimi hutumia kupiga picha hutumia kushika video simu iko na kazi mingi.

Nikihitaji msaada kazini, mimi huita wenzangu. Wananisaidia, wenzangu wenye tunafanya nao kazi mimi huita, hunisaidia huo ndio msaada. Mimi hupigia mkubwa anakuja ananisaidia huo ndio msaada. Na weza pata kutoka kazini.

Mimi mara nyingi hupenda ku mimi napenda zote kuandika. Na kuongea. Lakini mara nyingi mimi huongea. Juu kuandika unachoka haraka ni kazi ngumu mimi mara mingi nikiwasiliana na watu utapata nikiongea. Na mimi huongea sana kama radio. Napenda kuongea hicho ndio nnaeza sema napenda kuongea sana sana.

Mimi hufanya kazi vizuri wakati wote. Mimi wakati wote hufanya kazi vizuri, hakuna wakati sifanyi. Kama sijachoka, nimekula vizuri, niko na fikira mzuri. Mi siku zote nafanya kazi mzuri, hakuna siku nachagua yenye nafanya kazi vibaya, kazi zote mimi hufanya vizuri.

Mimi sana sana. Napenda kula ugali. Mi napenda chakula zote. Lakini kati ya kula wali na ugali. Mimi napenda ugali. Ugali ni kila. Naeza shiba hata siku mzima. Lakini wali nikikula. Mi njaa hunipiga. Mi mda kidogo nasikia njaa. Mi napenda ugali sana. Nikipata na nyama. Na kitu cha kukula nao ama ugali. Napenda sana.

Chumba changu cha kulala ni kidogo kiko na kitanda kiko na sofa moja kiko na joto jingi wakati wa mchana wakati ya usiku kiko na baridi mingi. Tu chumba changu kwa cha kulala, kiko na dirisha, mlango moja, nikifungua mlango, naangalia kuenda inje, naangalia kuenda inje. Mazingira mazuri yako huko masafi.

Ikiwa kazini muda, mi nafanya kazi haraka araka. Nakikisha nimemaliza kazi yote. Ili, ikifika jioni, napata nimemaliza kazi. Eee Time ya kutoka napata nimemaliza kazi yote. Huyo ndiyo na vashukulikia muda wangu. Nafanya kazi kwa raka na naifanya kwa utaratibu. Muda wangu ushukulikia hivo na siku inaisha tu hivyo hivyo.

Mfumo wa simu mimi hupenda mifumo yote ya simu. Hakuna mfumo wenye napenda sana, hakuna wenye sipendi sana. Mimi napenda mifumo yote ya simu. Mimi napenda kufanya nao kazi. Napenda mfumo yote, hakuna mfumo yenye sipendi, napenda mifumo yote ya simu.

Zawadi nzuri nimeipokea maishani ni zawadi ya simu. Hiyo ndio zawadi nzuri nimeipokea maishani. Hiyo zawadi ni rafiki yangu alininunulia. Alininunulia wakati wangu wa kuzaliwa. Hiio ndiyo zawadi naeza sema nzuri yenye najivunia nayo. Zawadi ya simu hiyo nimenunuliwa nzuri kabisa kushinda zawadi zote.

Mimi hupendelea vyatu zikona rangi nyeusi. Mimi hupenda viatu zikona rangi nyeusi. Zikona mwonekano mzuri, zinapendeza. Zinakaa mzuri. Nina penda hizo viatu, rangi nyeusi. Na nikivaa vizuri kutoka juu. Ninaonekana vizuri. Napenda vyatu nyeusi sana. Nazipaka rangi, navaa, na suti. Huwa navaa, navaa, na nguo yoyote mwonekano unakuwa mzuri.

Wakati wa jua kali mi uenda kwa kivuli natulia huko. Mi uenda kwa natembea. Nafika kwa kivuli natulia huko ama natafuta juisi baridi yenye imetoka kwa barafu ama maji baridi. Mimi unywa maji baridi ama juisi ama naenda kwa pool naenda kuogelea ama naenda mto naenda kuogelea. Maji baridi mivyo wakati wa jua kali mimi ufanya hivyo.

Jambo muhimu la dini kwangu ni kukaa na heshima, dini yangu inanifunza kukaa na heshima na nieshimu kila mtu na nieshimu ma nieshimu dini zingine. Iyo ndiyo dini yangu inanifunza kitu cha kwanza nieshimu dini zingine na dini yangu naipenda juu tunaomba Mungu tunomba Mungu atusaidie.

Mtandao wakijamii mi upenda kuitumia sana. Natumia kuangalia chenye kinaendelea nafungua TikTok, naangalia videos. Naingia mtandao wa WhatsApp, naongea na marafiki. Na naangalia kitu kinaendelea. Natumia inichekeshe nijuane na marafiki. Mtaandawa wakijamii na utumia.

Mimi hupenda kutembea kwa miguu sana. Ili nifanye mazoezi. Wakati hutembei na miguu, huwa unapata maumivu. Siku utatembea utapata maumivu. Huwa napenda kutembea kwa miguu, napenda kufanya mazoezi, napenda, ili jasho tu itoke. Mimi napenda sana. Kutembea na miguu kufanya mazoezi jasho itoke.

Mzazi na mwalimu ndiye amenifunza jambo muhimu maishani. Mzazi ananifunza venye maisha, venye maisha iko, venye nafaa kupambana na maisha. Na mwalimu ananifunza, ananifunza venye ya kuheshimu watu, hunifunza masomo, ananifunza kupiga hesabu. Najua mzazi na mwanafunzi, pamoja na ulimwengu, umenifunza vitu mingi.

Mimi sana sana napenda kucheza ngoma. Mi hupenda napenda kucheza za Ki Amerika na kia Afrika sana sana ngoma za Kenya na Tanzania. Mimi hupenda bongo. Na ngoma za Kenya nazipenda zote. Mi napenda kucheza ngoma Bongo Flavor, ngoma za kikenya, hip hop, ngoma za kia Amerika, za kina Liliwine, Rihanna. Zote nazipenda. Kucheza ngoma inasaidia. Inasaidia unatoa mawazo mabaya ukiskiza unajitumbuiza.

Mara nyingi mi husikiza mziki wa Bongo Flavor. Mziki wa Bongo Flavor napenda kusikiza juu unaimba mapenzi. Na ya mziki wa Bongo Flavor inafunza mambo mingi. Inaelimisha mziki yenye inaelimisha kama Bongo Flavor. Elimisha juu ya maisha vile ya kutafta pesa. Mi napenda kusikiza Bongo Flavor. Na kufunza kutafta pesa kuwaso venye unapambana na maisha kabisa.